Luga gani ungependa kujifunza? Luga ambayo ningependa kujifunza ni luga ya kijerumani sababu inayo nifanya nijifunze lugha ya kijerumani ni kwa maana inanivutia sana na ni lugha tu ya mvuto na pia nina rafiki wengi ambayo ni wajerumani na ningependa kuongea nao kupitia kwa simu au watatu kipatana Napenda sana lugha ya kijerumani pia kwa maana inajira nyingi na ningependa kuwajiriwa katika kampuni inaongea katika lugha ya kijerumani.